Napenda msimu wa krismasi sababu ni wakati familia yetu yote inakutana kila mtu ako huru hayuko kazini. Nakutana nyumbani katika hali ya kusherekea. Nakutana kujuliana hali, kukumbukana, kukumbushana, kujuliana hali ya kimaisha. Kujaribu kujua na wapi ninaweza saidia mwenzako ama anaweza kusaidia. Huu ni wakati mwafaka wa kujuliana familia yote hali na mali kwa kina sana.

Kwa sasa sina umeme mbadala wakati umeme umepotea. Inabidi nirudi kwa simu yangu ya mkono niende mutandaoni nipate kufuatilia matukio habari hapa na pale. Na maneno ya matumbo hizo, wakuu, wa YouTube, waangalie filamu, ama muziki, mpaka wakati mwema utakaporu.

Nimewai shiriki mashindano na kwa wakati mwingi mi ushiriki mashindano ya kukimbia riadha, japo sijawai shinda lakini sijafunjika moyo. Sababu kila wakati kuna shindano napotangazwa mimi mshiriki Galabu kujitumbuisha ata kama sijakuwa mshindi ama sijapata hio bahati ya kushinda.

Mimi nikiwa nyumbani ama kazini na tumia wi-fi. Lakini nikiwa nje ya nyumbani na pia nje ya ofisi natumia data ya simu ili nisije kukosa, kupata habari na ujumbe muhimu. Mitandaonuli ya Whatsapp na Facebook pia Twitter na mitandao mingine ya kijamii.